Unalinda faraga yako vipi mtandaoni, swali mzuri sana. Mimi pangu hulinda faraga yangu mtandaoni nikitumia nywila imara na tofauti. Mimi hutumia nywila ndefu ye nye mchanganyiko wa herufi kubwa, ndogo, namba na alama. Situmii nyuwila moja kwenye tovuti zote. Mimi hufikiria programu ya kuhifadhi nywila kwa usalama. Pia, mimi hukagua mipangilio ya faraga. Kwenye mitandao ya kijamii, mimi niweka account yangu, private hili watu wasio rafiki au wajabu wasione maelezo yangu. Pia nafikiria na maelezo ni maelezo gani nitakayo shirikisha kama shule yangu namba ya simu au mahali ni napoishi.

Ungependa kurudi ujana? Ndiyo, ningependa kurudi ujana kwa sababu ujana ni kipindi maalum cha maisha chenye fursa nyingi za kujifunza, kukua na kuunda maisha yako ya baadaye. Ni wakati wa kujijua na kujitambua, kukua kimwili na kisaikolojia, fur fursa ya elimu na ujuzi. Pia kuanzisha ndoto na malengo, uhuru kidogo na maamuzi. Ndiyo.

Jee, unapenda kupanda milima swali nzuri sana. Napenda kupanda milima kwa sababu ni burudani na pia ina faida nyingi za kimwili, kisaikolojia na kijami. Ya kwanza, uimarisha mwili kupanda milima ni mazoezi makali yanayoongeza nguvu za misuli, moyo na mapafu. Kuboresha stamina na uvumilivu. Hii ni njia nzuri ya kujenga uvumilivu wa mwili. Kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza furaha. Kukuza ujasiri na maadili, kunganishwa na hasili. Kujenga urafiki na ushirikiano.

Unawekaje malengo ya kila mwezi kazini swali nzuri sana. Unaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kuboresha utendaji, kupanga muda na kufanikisha kazi zangu kwa ufanisi. Tambua malengo maku na fikiria matokeo ninayotaka kufanikisha mwishoni wa mwezi huo. Gawa malengo yangu kwa kuwa madogo na yanayopimika. Kwa sababu malengo madego ya naweza kufikiwa kila wiki ili kusaidia kufanikisha lengo kuu. Naandika malengo yangu kwa uazi. Kuandika malengo kwa uazi kwa kutumia nambari au tarehe. Pia naweka kipa umbele malengo yangu. Naamua ni malengo gani muhimu zaidi kwa mwezi uu. Pia nafuatilia maendeleo. Naangalia kila wiki au kila siku ni hatua gani ni mechukua kufanikisha lengo. Langu. Pia narekebisha endapo inahitajika. Ikiwa lengo linaonekana ngumu kufanikisha kwanjia nzuri narekebisha.

Msimu gani wa mwaka unao, unaopenda zaidi? Kwa maoni yangu, halisi, napenda m msimu wa masika. Kwa msimu wa masika, ambapo mimea na mauwa huanza kuchipuka. Anga kukua safi na hali ya hewa ni ya wastani. Ni ni wakati mzuri sana, huu ni msimu mzuri sana wa kutembea, michezo ya inje na kuona urembo wa asili.

Zana gani za digitali unatumia kila siku? Kwa mfano, mimi utumia simu ya mkononi. Mimi utumia simu ya mkononi kupiga simu, kutuma ujumbe, kuangalia barua pepe, mitandao ya kijami na apps mbali mbali. Ni zana ya msingi ya mawasiliano na taarifa. Alikadhalika pia mimi utumia kompyuta. Mi hutumia kompyuta kufanya kazi za ofisi kutengeneza nyaraka, kuvinjari mtandao au kujifunza mtandaoni.

Je? Unapenda kupika? Ndiyo, kwa maoni, kwa maoni yangu halisi, napenda kupika. Kupika ni ustadi muhimu sana, unaohusisha afya, uchumi na maisha ya kila siku. Umuhimu wa kupika, kuhakikisha afya bora. Kupika nyumbani kunawezesha kujua vyambajengo, vya chakula unachokila. Yu husaidia kuthibiti uzito, sukari na lishe bora. Kuokoa pesa, chakula cha nje mara nyingi ni gharama kubwa. Kupika nyumbani huokoa pesa na unaweza kutumia bajeti yako kwa njia bora. Kuongeza ujuzi na ubunifu. Kupika kunakuza ubunifu, kwani unaweza kujaribu mapishi mapya na kuchanganya ladha. Hii pia ni study ya maisha muhimu una unaoweza kutumia milele.

Je, unapenda kununua vitu mtandaoni? Kwa maoni yangu halisi, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu kuna faida nyingi. Kama vile, ni rahisi kununua na pia ni rahisi na haraka kununua. Unaweza kununua kitu chochote kutoka nyumbani au mahali popote bila kuenda dukani. Hii huokoa muda na jitihada. Chaguo kubwa zaid mtandaoni unaweza kupata bidhaa tofauti za aina rangi ukubwa na bei ambazo uwezi kupata dukani. Unaweza kulinganisha bidhaa na bei kwa uraisi. Mara nyingi kuna punguzo. Maduka ya mtandaoni mara nyingi hutoa ofa na punguzo. Hii inaweza kuokoa pesa, ukilinganisha na kununua dukani. Uhakika wa malipo, maduka ya mtandaoni yanatumia malipo salama kupitia kadi Kupitia kadi, hii inapunguza hatari ya kutumia pesa, taslimu au kubeba fedha nyingi Unaweza kusoma maoni, mtandaoni unaweza kuona maoni ya wateja wengine kuhusu bidhaa Unaweza kulipa na kupokea nyumbani Baada ya kulipia bidhaaa hufikishwa moja kwa moja nyumbani ni rahisi sana hasa ikiwa huna muda au unashugulika na shule au kazi.

Unataka kujua kama napenda kucheza ngoma. Ndiyo, kucheza ngoma kuna faida nyingi za kimwili, kiakili na kijamii. Umuhimu wa kwanza, kucheza ngoma kunaimarisha afya ya mwili. Ngoma ni mazoezi ya mwili yanayoongeza nguvu, stamina na uratibu wa mwendo. Husaidia kupunguza uzido, kudumisha afya ya moyo na misuli yenye nguvu. Hoja ya pili, kutoa hisia na kupunguza msongo. Kucheza ngoma, husaidia kuachilia hasira au huzuni. Hii inakuongeza furaha kwa sababu mwili hutoa kemikali za furaha. Tuseme ya tatu, kuendeleza tamaduni ngoma nisehemu ya utamaduni wa kijamii na historia. Inasaidia kujifunza mila desturi na historia ya jami yako. Pia, kuongeza ujasiri na kujiamini kucheza mbele ya watu au kikundi kuongeza kujiamini na kupambana na hofu. Pia kujenga ustadi wa kuonyesha hisia kupitia mwendo. Kucheza ngoma kuna faida nyingi kama vile pia kujenga urafiki na mshikamano wajamii. Ngoma mara nyingi hufanywa kikundi au sherehe, hivyo kuimarisha ushirikiano, urafiki na mshikamano wajamii. Pia, kukuza ubunifu. Kucheza ngoma, kuna husisha kuunda mwendo na kupanga rithim. Jambo linalosaidia ubunifu.

Somo la sayansi ninalolipenda ni hili. Kwele biolojia, somo la biolojia. Somo la biolojia ni muhimu sana kwa sababu linahusisha ujifunzaji wa viumbe hai, mwili wa binadamu na mazingira. Na lina faida nyingi kwa maisha ya kila siku. Somo la biolojia lina umuhimu wake pia. Kuelewa mwili wa binadamu. Biolojia inatufundisha kuhusu mfumo wa ini, vitu kama moyo, ubongo na misuli. Hii inasaidia kujua jinsi mwili unavyofanya kazi na kudumisha afya. Pili, somo la biolojia lina umuimu wa kufahamu mazingira na viumbe. Inakupa maarifa kuhusu mimea wanyama, viumbe, vidogo na mazingira. Hii inasaidia kuthamini uhai na kulinda mazingira. Umuhimu mwingine ni kama kuelewa uzazi na ukuwaji. Biologia hufundisha kuhusu mchakato wa mimba, ukuwaji wa mtoto na malezi ya viumbe. Hii ni muhimu kwa afya kijamii na mtu binafsi. Haya pia, kujifunza lishe na afya, inakueleza vyakula vinavyohitajika kwa mwili na jinsi chakula kinavyo saidia ukuwaji na afya. Hii inasaidia kudumisha afya na kuzuia magonjwa. Pia kuendeleza utafiti na sayansi. Biolojia ni msingi wa utafiti wa dawa, kilimo na teknolojia ya viumbe. Hii hufungua fursa za kazi na maendeleo ya kitaaluma. Pia kujenga ufahamu wa asili. Inasaidia kuelewa mzunguko wa maisha uzalishaji na ushawishi wa binadamu kwenye mazingira. Kwa ufupi, somo la biolojia ni muhimu kwa kujenga afya, elimu ya sayansi na uwelewa wa maisha na mazingira. Ikiwa ni hayo tu.

Mimi hujifurahisha hivyo wakati nina furaha, wakati mwingine napenda kusikiliza au kuimba mziki, napenda mziki wa bongo, napenda mziki wa zilizopendwa, wakati mwingine pia kucheza au kudensi, ngoma au kucheza ni njia nzuri ya kuonyesha furaha na kuachilia nishati, pia husaidia mwili kuwa hai na mwenye nguvu. Sazingine pia mimi hupenda kutembea au kuwa nje. Saa zingine napenda kutembea kwenye mbuga, pwani au bustani. Kuona mazingira ya asili kuna kuongeza utulivu na furaha. Pia kushirikisha furaha na wengine, kuchangia tabasamu, kucheka au michezo na marafiki furaha inaposhirikishwa huongezeka zaidi Pia kujijengea kipaji au hobi kufanya kitu ninachokipenda kupika, kuchora, kucheza, mchezo au kusoma Hii huongeza furaha na kujenga ujuzi kutoka kutaka kukumbuka wakati mzuri piga picha andika dayari au rekodi video kumbukumbu hizi zinaeza kurejesha furaha za siku nyingine na pia saa zingine kutabasamu na kucheka Hata kama ni kitambo kidogo tabasamu na kicheko huongeza hisia nzuri mwilini ni njia rahisi na yenye haraka ya kujifuraisha ni hayo tu kwa sasa.

Napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu zifuatazo. Siasa ni muhimu kwa sababu zinaathiri maisha ya kila mtu katika jamii. Njia ya kupanga ama kuongoza na kuamua jinsi rasilimali ama mamlaka zinavyotumika. Siasa pia ina umuhimu kama kuunda sheria na utaratibu. Siasa huamua masharti ya maisha ya kila siku kama elimu afya na usalama. Inasaidia kuunda mfumo wa haki na usawa katika jamii Pili, kueka viongozi na kuongoza Kupitia siasa, jamii inachagua viongozi wa serikali na mashirika. Viongozi hao huchukua maamuzi muhimu kwa maendeleo ya taifa au jamii Tatu, kutoa nafasi ya wananchi kushiriki. Siasa inawezesha watu kutoa maoni yao kupiga kura au kushiriki katika maamuzi Hii hufanya wananchi wahisi kuwa sehemu ya mabadiliko Maana pia ina umuhimu mingi sana katika siasa kusimamia rasilimali, kupitia siasa rasilimali kama maji, ardhi na fedha za umma zinadhibitiwa kwa ufanis. Hii husaidia kuepuka umasikini na kutumia rasilimali vyema Pia saa zingine kukuza amani na ushirikiano. Siasa inafanya siasa inayofanywa vizuri, inahakikisha migogoro, inatatuliwa kwa njia ya amani. Hii huimarisha ushirikiano na watu na jamii nzima. Saa zingine pia kuendeleza maendeleo. Siasa huchangia kuanzisha miradi ya maendeleo, elimu, afya na miundo mbinu. Bila siasa maendeleo ya jamii ya kuwa na changamoto kubwa.

Vitu tulivyofanya utotoni ni vingi sana. Kama vile, michezo, burudani na shughuli zisizo rasmi zinazoburudisha na kufundisha kwa wakati mmoja. Na kuna baadhi. Ya kwanza, michezo ya nje kucheza mpira wa miguu, mpira wa kikapu au raga na marafiki. Michezo ya jadi kama bao, cricket au mara mali. Kucheza michezo ya ndani, michezo ya kubahatisha au michezo ya kadi. Kuingiza hadithi au tamthilia ndogo na marafiki kupiga mbio na michezo ya kuruka kupiga mbio shuleni au kwenye mtaa kuruka kamba, kupiga teke au michezo ya kujificha kushiriki katika burudani za jamii Kuimba, kucheza ngoma na kutengeneza mziki kushiriki, sherehe za familia au shuleni kujaribu ujuzi na ubunifu kuchora, kupaka rangi au kutengeneza vitu kwa mikono kutengeneza vitu vya kuchezea bendi za marafiki au makala ndogo za hadithi Pia kusoma na hadithi kusoma vitabu vya hadithi kuandika hadivi vya kusimulia kwa marafiki.

Kuna vitu vingi, kazini, ambavyo mimi huangalia na vinanipa motisha sana. Motisha hunipa kazini, malipo ya haki na mapendekezo mapendekezo. Kupata mshahara, unaulingana na kazi unaoifanya. Bonasi au marupurupu kwa kazi nzuri, huongeza hamasa na motisha. Kutambuliwa na kushukuli kushukuliwa heshima. Kupewa shukrani, sifa au cheki ya kazi nzuri. Hii husaidia mfanyakazi ajisikie dhamani yake kazini. Mazungumzo ya wazi na ushauri. Kupewa maelekezo wazi, malengo na ushauri. Unasaidia kufanya kazi kwa ufanisi. Hiumi huondoa hofu na kuchangamsha ubunifu. Mazingatu ya familia na afya. Muda wa mapumziko likizo au raisi wa kazi. Huonyesha shughuli na afya ya mfanyakazi ni muhimu. Hii huongeza motisha na kuridhika kazini. Furse ya ukuaji na mafunzo. Kufundishwa ujuzi mpya au kupanda cheo, hufanya mtu ajisikie, kuzidiwa na dhamani yake. Mazungumzo na mshikamano wa timu. Kuwa sehemu ya timu yenye mshikamano huongeza hisia ya ushirikiano na motisha ya kushirikiana. Changamoto za kazi. Kazi yenye changamoto na yukivi uwezo wa mfanyikazi ku hufanya kazi kuwa una inayovutia na ya kufurahisha.

Katika hii generation ambayo yenye tuko saa hizi bila teknolojia sijui binadamu wanaweza ishi aje Mimi kwa maoni yangu teknolojia siwezi ishi bila teknolojia kwa hata hata siku moja Kwa sababu teknolojia ni muhimu sana Kwa sababu inaathiri kila sehemu ya maisha yetu kutoka elimu, kazi, mawasiliano, hata hadi burudani umuhimu kama vile kuboresha mawasiliano, teknolojia inarahisisha kuwasiliana na watu popote duniani kupitia simu barua pepe na mitandao ya kijamii. Rahisisha kazi na elimu. Kompyuta simu na programu mbalimbali hufanya kazi kuwa rahisi na haraka. Katika elimu, inaeza kutumika kwa ujifunzaji mtandaoni na kuandika kazi. Kufanya maisha ya kila siku kuwa rahisi. Teknolojia husaidia katika kulipa bidhaa, kununua bidhaa, mtandaoni na kusafiri kwa urahisi. Pia kuendeleza utafiti na ubunifu, kuongeza burudani, tusaidie biashara na uchumi. Kwa hivo, siwezi ishi bila teknolojia kwa hata siku moja.

Mimi hupenda kufanya mazoezi wakati wa asubuhi. Kutoka saa kumi na moja asubuhi hadi saa mbili asubuhi. Saa hizo mwili bado haujajazwa kazi za siku. Hivo mazoezi yanasaidia kuamka na kuongeza nguvu. Hii wakati mzuri sana wa yoga. Pia faida yake ni uongeza nishati, husaidia kuimarisha moyo na kuongeza umakini. Siku nzima Pia unaweza fanya mazoezi mchana Mwanzoni mwanzoni mwa mchana mwili umeamka vizuri na chakula cha asubuhi kimecha katwa inafaa kuwa mazoezi ya nguvu Faida hupunguza hatari ya kuumia na huimarisha stamina Baada ya kazi ya au shuleni.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia zifuatazo, kuimarisha uhusiano, kuboresha mawasiliano, kuendeleza tabia nzuri, kutumia muda pamoja kunawezesha watoto kujifunza maadili, nidhamu na tabia za kijamii. Pia hufundisha ushirikiano na kusaidiana kutoa msaada wa kuhisia, wa kihisia familia inatoa faraja, ushauri na motisha wakati mtu anakabiliana na changamoto Hii husaidia kupunguza stress za na huzuni kuunda kumbukumbu za furaha Sherehe michezo huunda kumbukumbu nzuri zinazobaki maishani mwetu Hii huongeza hisia za furaha na mshikamano wa familia kuimarisha afya ya akili na mwili shughuli za pamoja kama michezo, picnic na mazoezi nyumbani huimarisha afya na afya ya mwili na akili.

Katika utotoni mwangu, nina kumbukumbu nyingi, nzuri, tena zaidi. Katika utotoni mwangu, kuna michezo ya nje tulikuwa tukicheza, mpira wa miguu, mpira wa kikapu, au raga, na marafiki na jamaa. Michezo ya jadi kama bao gemu za mtaa au kujificha. Sherehe na siku za kuzaliwa nakumbuka sana Tukisherehekea siku ya kuzaliwa au sherehe za shule na familia na marafiki keki, baluni na michezo ndogo hufanya siku kuwa ya furaha sana burudani za asili kuenda pwani mbuga au mlima na familia na au marafiki Kuchimba mchanga kuogelea au kutembea kwenye uwanja wa mchezo masomo na kujifunza kwa ubunifu, kuchora kupaka rangi au kutengeneza vitu ya kuchezea, kuimba au kuigiza tamthilia ndogo. Safari ndogo na familia, kutembelea majirani, majumba ya historia au bustani, kuona wanyama au mimea ya ajabu na kujifunza kutoka kwa familia.

Napenda kula samaki kwa sababu samaki ina umuhimu kadha wa kadha katika maisha ya binadamu. Chanzo cha protini bora. Samaki ni chanzo kizuri cha proteini ambayo husaidia mwili kukua na kujenga misuli. Ni rahisi kufyonza na mwili kuutumia vyema. Kuongeza afya ya moyo. Samaki huongeza afya ya moyo. Zina mafuta yenye omega 3 ambayo husaidia kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo. Kula samaki pia kunaimarisha akili. Omega 3 na virutubisho vingine katika samaki huimarisha ya za kazi za ubongo kumbukumbu na ufahamu. Husaidia afya ya macho. Ina madini kama vitamini A na zinc yanayosaidia kuona vizuri na afya ya macho. Kupunguza hatari ya magonjwa lishe yenye samaki inaeza kusaidia kupunguza shinikizo la damu, cholesterol na hatari ya kuumwa magonjwa sugu rahisi kutungeneza na kupika Samaki inaeza kupikwa kwa njia nyingi, kuokwa, kukaangwa, kuchemshwa ni chakula chenye ladha nzuri na chenye virutubisho.

Je, unavaa miwani? Napenda kuvaa miwani kwa sababu zifuatazo. Kulinda macho. Miwani ya jua huzuia macho kutokana na mionzi hatari ya UV. Hii inapunguza hatari ya kuharibu macho au kupata macho makovu ya jua. Kuboresha kuona. Miwani ya kuona husaidia kuona kwa uazi kama una matatizo ya kuona mbali au karibu. Hii hufanya kusoma kuandika na kufanya kazi kuwa rahisi na salama. Kupunguza uchovu wa macho. Miwani husaidia kudhibiti mwanga mkali wenye unakuja kwa macho. Hii hupunguza kuuma macho kichwa na kuona kuchosha. Kuongeza ulinzi wa macho kwa kazi maalum katika mazoezi au kazi za uhandisi, miwani mata maalum hulinda macho dhidi ya vumbi, kemikali au vipande vya chuma.

Kuna mambo ambayo mimi hufanya ambayo yanaweka afya yangu iwe nzuri. Kitu cha kwanza, kula chakula bora. Kula chakula, kula vyakula vialishe kama matunda, mboga, samaki na nafaka. Epuka vyakula venye mafuta mingi, sukari nyingi au chumvi nyingi. Pili, kunywa maji ya kutosha. Mwili unahitaji maji ili kuendesha mfumo wa ndani na kuondoa sumu. Kufanya mazoezi mara kwa mara. Mazoezi husaidia kuimarisha misuli, moyo na kuboresha stamina ya ine, kupumzika na kulala vyakutosha kulala masaa saba hadi tisa kwa siku husaidia mwili kupumzika na akili kuwa makini Tano, kuepuka tabia hatarishi. Usitumie sigara, pombe kupitia kupita kiasi au dawa za kulevya. Hii hupunguza hatari ya magonjwa sugu sita, kuthibi kuthibiti msongo wa mawazo fanya shugli unazopenda kama kusoma kucheza au kusherekea, mazingatio na mazoezi ya kupumua huimarisha akili.

Kuna mambo kadha wa kadha, ambazo vinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri. Kitu cha kwanza, mawasiliano mazuri. Mwasiliano ya wazi na yenyeshima, kati ya wafanyikazi na viongozi, huleta mazingira mema kazini. Kila mtu anajua kazi yake na matarajio. Ya pili, ushirikiano na kueshimiana. Kufanya kazi kama timu na kusaidiana. Kuheshimu mawazo tofauti na michango ya kila moja ya tatu, usalama na afya kazini sehemu ya kazi iwe salama safi na yenye vifa vinavyofaa Hii hupunguza ajali na magonjwa vifaa na rasilimali za kutosha kuwa na zana na vifaa vina vyohitajika kufanya kazi kwa ufanisi uongozi mzur iviongozi wanaosikiliza kutoa mwongozo na kutia moyo wafanyi kazi uongozi wa haki, huongeza imani na motisha Sita, kutambua na kuthamini kazi kupongeza au kutambua juhudi za wafanyikazi Hii huongeza hamasa na kujituma kazini ratiba yenye usawa kupata muda wakazi na mapumziko ulio sawa Hii husaidia wafanyikazi kuepuka uchovu na msongo wa mawazo ya nane, fursa za kujifunza na kukua Mafunzo, warsha au nafasi za kupanda vyeo Hii hufanya wafanyikazi waone thamani ya kazi yao.